Vifaa vyangu huwa nasafisha mara kwa mara. Endapo nikiwa nimevitumia huwa napendela sana kufisafisha ili visikae na uchafu vikashika kutu kwa hiyo kila baada kukitumia kifaa changu huwa nakisafisha na kabla kukitumia huwa na kisafisha huenda kimeshikwa na vumbi au kimepata uchafu kipindi ambacho sikitumii kwa hiyo huwa nasafisha kabla na baada ya kukitumia na pia huwa na natabia kusafisha vifaa vyangu marambili mpaka mara tatu kwa wiki. Hata kama nikawa sija kitumia hicho kifaa kwa hiyo vifaa vyangu hua nasafisha kabla na baada kukitumia na pia mara mbili mpaka mara tatu kwa wiki hata kama nikawa sija kitumia wala sija kigusa hua napenda kukisafisha ili kisipate kutu na kisipate vumbi hivyo hua napenda kusafisha vifaa vyangu mara kwa mara kwa siku.

Ndiyo huwa napenda sana kujifunza juu ya historia ya mambo ya kale ili niweze kujua, kale ilikuweje na watu waliweza aje kuishi na mambo yote yaliyoweza kutokea kipindi cha nyuma. Kwa hiyo katika historia huwa napenda sana kujua mambo mengi na napenda kujifunza mambo mengi kuhusu historia kwa kuwa. Sasa hivi kipindi tulicho nacho ni kipindi cha teknolojia mambo mengi ya zamani yaliyoweza kutokea, tunaweza tukapata kupitia simu ndio maana muda mwingi huwa nakaa na simu yangu ili niweze kujifunza mambo mengi kuhusu historia ya nyuma, wababu zetu waliweza aje kuishi, kulikuwa kuna nini, kilitokea nini kilifanywa nini mpaka sasa hivi tupo hapa shida gani walioweza kukumbana nazo na je walikabiliana nazo vipi je utawala wao ulikuweje, uongozi wao ulikuweje na maisha yao yote kwa ujumla yalikuweje walikuwa wanavaa nini, wanakula nini maisha yao yote kwa ujumla yalikuweje hasa kwenye maswala ya utamaduni. Natamanigi kujua historia yao vizuri utamaduni wao walikuwa wanavaa nini walikuwa na makabila gani ndio mambo ambayo huwa napenda kujifunza kuhusu historia kwa hiyo, historia naipenda sana na natamanini niijue japo naifuatilia ninaisoma ila sijaisoma na sijaijua kwa asili mia zote mia na natamani nizidi kuweza kuifahamu, nizidi kuweza kuijua kiundani zaidi kuliko ninavyoijua hivi sasa kwa kuwa shuleni tunafundishwa historia ila historia ya shuleni ni ya vitabu ni historia ya juu kwa juu. Hawaingii, ndani hawachimbi ilikuweje, hawaonyeshi maswala yote ya msingi ambayo inapaswa kujua wanafundisha vitu ambavyo vimekadirishwa kwa hiyo mimi katika historia ambayo najifunza huwa napenda kuingia ndani niweze kujua mambo yote ya msingi ambayo zamani katika historia yalikuwepo na sasa hivi au katika elimu yetu katika mtaala wetu wa sisi wa Tanzania hayapo hayafundishwi au hata kama yakifundishwa basi hayafundishwi kwa undani zaidi ndo maana huwa napenda kujifunza kuhusu historia ili niweze kujua vizuri mambo yote yaliyokuwa yanatendeka au yametokea zamani, yalikuweje na waliwezaje kuyaepukana nayo. Ili na sisi mfano siku ikitokea hiyo, tuweze kujua jinsi gani na sisi tutakabiliana navyo, vitu vilivyotokea enzi za nyuma. Ndo maana, napenda sana kusoma historia, na napenda kuzidi kujifunza juu ya historia kwa kuwa. Historia ni pana, huwezi kujifunza, huwezi kuielewa ndani ya siku moja. Itakupasa utumie muda wako mwingi uzidi kujifunza uwekeze muda, uwekeze akili uwekeze kila kitu uweze kuelewa historia vizuri kwa undani zaidi kwa kuwa historia ni pana, historia sio kitu kidogo kusema unajifunza leo, baada masaa kumi au siku tano, siku sita, unakuwa umeshakimaliza, umeshaijua historia yote kwa ujumla hapana historia ni jambo kubwa mababu zetu waliweza kuishi zaidi ya miaka hamsini miaka sabini miaka hiyo yote walioishi walitengeneza historia yao kuna mambo walifanya kwa hiyo ndani ya hiyo miaka sisi hatuwezi kujifunza hayo mambo yote waliofanya au walioyapitia ndani ya hiyo miaka kwa muda wa siku mbili au wiki moja inabidi tukae muda mrefu zaidi ya miaka minne, miaka kumi, miaka ishirini ili tuzidi kujua historia yao ilikuweje na waliwezaje kuishi maisha yao kwa hiyo historia ni jambo kubwa na napenda kujifunza na nazidi kujifunza japo siwezi kulimaliza leo wala kesho ila natamani siku moja niweze kupata upeo mpana na niweze kuelewa kuhusu mambo mengi ya historia ya zamani kuhusu mababu zetu na historia nyingine zote kwa ujumla niweze kuzitambua vizuri maana historia za nyuma zinafunzwa na zinaelimisha na zinafundisha vizuri sana hasa katika historia za mababu zetu walichokipitia kinaelimisha sana na kinafundisha maisha waliokuwa wanayapitia wazee wetu au mababu zetu ni funzo tosha na ni elimu tosha kuhusu maisha ya sasa ambayo tunaishi. Je inabidi tuishije. Tukisoma historia ya za zamani za mababu zetu. Tutajua maisha ya sasa inabili tuishije. Ili tuweze kukabiliana nayo kwa kuwa wazazi wetu. Au mababu zetu walikuwa na akili nzuri. Walikuwa na upeo. Wa kudadavua mambo kuliko sasa hivi. Tunavyoishi sisi. Ndio maana huwa napenda sana kuhishi katika historia. Na napenda sana kusoma historia kwa undani zaidi.

Katika simu yangu mara nyingi huwa natumia social media katika programu zangu, ila kati ya iOS na Android huwa natumia program ya Android mara nyingi japo kuwa program zote huwa natumia, natumia iOS natumia Android kwa kuwa kuna baadhi ya vitu vinapatikana kwenye Android na kwenye iOS havipo kwa hivyo inabidi nitumie iOS. Na kuna muda kuna vitu vinapatikana kwenye Android na iOS havipo kwa hivyo itabidi nitumie Android. Ila mimi simu ambao napenda kutumia au programu ambao napenda kutumia mara nyingi ni Android. Android ndio natumia sana kufanya mambo yangu mengi kwa kuwa haina limit kuliko iOS iOS. iOS ina security kubwa kwa hivyo kuna mambo mengine ya mtandaoni. Cyber mambo ya cyber, cyber security kwenye iOS yanagoma. Kuna application nyingine kwenye iOS nagoma hazipo kwa hivyo, mara nyingi huwa natumia program ya Android kwenye mambo yangu ya kila siku kuliko IOS, japo kuwa program zote ni nzuri, program zote nazifanya, program zote nazitumia. Kati ya iOS na Android, mimi napendelea sana kutumia Android. Kwa kuwa haina haina shida kutumia, sio ngumu kutumia kama ilivyo IOS. Pia vifaa vyake ni gharama vya IOS kuliko vya Android. Ndiyo maana huwa napendelea kutumia Android, manake kifaa cha IOS kikiaribika au simu ya iOS ikiharibika, kutengeneza au kununua mpya ni gharama sana kuliko simu za Android. Simu za Android ziko nyingi zaidi ya laki moja au chini ya laki moja ila iOS bei yake iko ghali sana ndiyo maana huwa napendelea sana kutumia vifaa au program ya Android, kwa ajili ya bei yake ipo chini ukilinganisha na program za IOS. Ndiyo maana katika mambo yangu mengi huwa napendelea kutumia Android kuliko IOS. Na pia natumia program za kompyuta kama program za kompyuta pia nazo nazitumia.

Mimi hua nafanya mazoezi kila siku kwa kuwa. Dokta aliniambia inabidi nifanye mazoezi kila siku kwa ajili ya kujenga mwili na pia kuimarisha mwili zidi ya magonjwa usioweza kushambulia kwa hiyo. Kila siku iendayo kwa mungu mimi hua nafanya mazoezi mara mbili mpaka mara tatu kwa siku yaani nikiamka kabla sijafanya kitu chochote hua nafanya mazoezi ya kuuweka mwili sawa na jioni kabla sijaenda kulala hua nafanya mazoezi ili niweze kulala vizuri bila kupata shida yoyote nafanya mazoezi kabla ya kuenda kulala kwa hiyo mazoezi ambayo ninapenda kuyafanya ni ya kukimbia ni ya kuenda jimu kuinua vyuma mazoezi ya kucheza mpira hua napenda sana kucheza mpira miguu pia mpira wa basket mpira kikapu yaani ndo mazoezi ambayo hua napendelea sana kuyafanya sana sana nikiwa siku za weekend ndo hua nafanya mazoezi ya mpira wa miguu na mpira wa kikapu kwa kuwa ninakuwa niko free siendi kazini niko free na kazi zangu wakati ambao ninapenda kufanya mazoezi ni wakati wa asubuhi ambapo jua sio kali sana na wakati wa jioni ambao nimesharudi kutoka kazini mwili umepumzika na pia hakuna jua sana hua mda huo nautumia kwa ajili ya kufanya mazoezi yangu ya kila siku kama ilivyo kawaida yangu wa kufanya mazoezi ya asubuhi na jioni kila siku na kwa wiki hua nafanya mazoezi sii chini ya mara kumi na nne kwa iyo yaani kira siku nafanya mazoezi mara mbili asubuhi na jioni asubuhi na jioni kwa iyo kwa wiki hua nafanya mazoezi sii chini ya mara kumi na nne kwa wiki najihisi vizuri baada ya kufanya mazoezi nahisi mwili wangu umetulia na uko swafi kabisa hauna shida yoyote ila zamani kipindi ninaanza kufanya mazoezi nilikuwa najihisi mchovu na najihisi kuchoka sana kipindi ninafanya mazoezi baada ya kumaliza pale najihisi nimechoka na najihisi sina furaha ila baada ya kuzoea na sasa hivi hua nafanya mazoezi yangu vizuri bila ya shida yoyote kwa kuwa.